Naam nimekuwa nikilima kwa sasa hivi, nimekuwa mkulima kwa miaka miwili, nimekuwa nikipanda vyakula kwa chafu na kwa shambani nimepanda vitu kama maharagwe, mahindi, mboga zingine kama sukumawiki, sukuma na mboga za kupanda pia mimi huziuza pia nimepanda mihogo na vitu vingine na kwa sasa hivi mimi nimeandika watu tasilimu watano ili wawe wananisaidia kazi na iwe rahisi.